Namkumbuka mwalimu wa hisabati ambaye ni mwalimu aliyenifunza kwa juhudi na uvumba pia na mkumbuka mwalimu wa kemia ambaye ni bwana wilfred karani katika shule ya upili ya moding na pia na mkumbuka mwalimu wa biolojia katika kidato cha tatu na cha nne.

Katika maandalizi ya mkutano, kwanza kabisa, natoka kwa nyumba, naenda bafuni kuoga, ili niwe vizuri, nisiwe kwamba naenda mkutano kama nanukia jasho. Pili ni kitoka kule, naingia katika kutafuta nguo ilio sawa, ilio nzuri, kama suti, hivi korti, viatu vya rangi, vivilivyo pigwa rangi sawa sawa, yani ukitembea unajihisi kwamba mwepesi na mweledi.

Mimi binafsi, katika mpira wa miguu napenda timu ya Manchester United. Yule ni timu ya Uingereza. Nimeanza kupenda timu hii tangu niwe na miaka kumi na miwili. Yani utotoni mpaka sasa hivi ninavokuwa mkubwa hivi. Kinachonishangaza katika timu yenyewe hiyo, ni wakati ambapo wale wachezaji hodari wanapiga mpira juhudi na uvumbi yaani, mpira unapigwa kombo, ila unanyosha kidogo unapinda mpaka unaingia kwenye goli. Mchezaji ambaye nampenda zaidi, katika timu yangu hiyo, yuaitwa Rashford, Marcus yule, kijana mwenye uledi, ana mbiyo, ni kama nyati pale porini. Yaani timu yenye inaposhinda, dhidi ya, wale wanaocheza nao, ama wale mahasibu wao nahisi kwamba, moyo unakuwa na furaha.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia haswa ile yenye weledi. Inakufanya unakaa kama askari ambaye anaona kwa mbali kutumia darubini na pia, kofia inakusaidia kujikinga jua na hata vumbi wakati mwingine. Napenda sana kuvalia kofia kwanza ile ya rangi nyeusi. Inakufanya huonekani kwa urahisi mtu haezikutambua kwa haraka.

Siku ambayo napenda kuenda madukani ni siku ambayo kuna soko. Yaani utapata bidhaa mbalimbali pale karibu na duka ambalo umezoea kuenda kununua vitu, vyombo, na samani zile za kutumia kule nyumbani. Siku yenyewe hiyo, huwa najipanga vizuri nihakikishe kwamba mfuko umejaa umeshiba vizuri. Hela ambazo nataka kuenda kununua viungo, vyombo, na hata bidhaa tofauti tofauti kutoka sokoni. Na madukani kwenyewe kule.

Wakati wakusubiri katika mstari, huwa najihisi kwamba mara nyingi nikipata kama mstari wenyewe ni mrefu ama foleni, naona kama, ah, mwili kidogo unakufa ganzi, uchovu huo un unakuponza, nahisi kama sijafika kuhudumiwa, ila sasa mstari wenyewe nao, unanipa kiwewe.

Mahusiano ambayo ninayo na wazee wangu na kwambia uhusiano wa upendo na ushirikiano katika kubadilishana mawazo, kupeana mawaidha na mwelekeo kabambe katika maisha kuhusu aswa maisha inavokuwa, unavokuwa wewe mwenyewe kiakili, kiumri na kiafya. Isitoshe mausiano ya wazee na ya kwangu yanaimarika kila siku kwa kuzungumza na kuakikisha kwamba nina nidhamu kuwaeshimu wazee wenyewe.

Rangi ambayo naipenda, ni rangi aina ya nyeupe. Kwamba rangi hii, ni rangi ambayo inaashiria upendo na amani. Mara nyingi hua naiona katika bendera yetu ya Kenya na pia, inanikumbusha pikipiki ambayo ninayo, kwa kuwa pia imeundwa kwa rangi hiyo hiyo nyeupe kando na hivo, rangi hii, mara nyingi, inatumika katika hafla mbali mbali utapata pale katika harusi, kuna mapambo ambayo yamepambwa na rangi nyeupe, bi harusi amevalia nguo, ya aina rangi yenyewe, hiyo nyeupe magari ya ambayo anayatembelea, labda yamepambwa, kwa vile vipambio vyeupe vyeupe ya vitambaa vinang'aa kwa rangi hiyo.

Mara nyingi ninapokuwa na mgogoro na mtu huwa nakimya nafunga mdomo wangu naufyata kabisa nisijekutamka neno ambalo litafanya mtu akasirike na kuendeleza ama kuzidisha mgogoro wenyewe huo na nikishamaliza hivo huwa naondoka katika tukio la mgogoro namuacha peke yake azungumze na agombane akishamaliza atanyamaza.

Wakati wa furaha, huwa najifurahisha kwa kucheka. Unapata nacheka zaidi nafungua mapafu. Mbaka unapata wakati mwingine watu ushangaa kwamba uyu bwana anafurahi nini. Huwa napenda kucheka. Uzuri wa furaha ni kucheka na kustawisha mwili wako. Unapo cheka inadaiwa kwamba unaongeza miaka za kuishi humu duniani.

Kwanza nakaa chini nafuatilia ripoti zenyewe kwa tarehe. Tarehe ilipokuja, ilivyo letwa na pia jinsi ilivyo. Ripoti hivyo na vikalia chini kuanzia asubuhi mbaka mida ambayo nitaweza kuimaliza. Naandika kwa nukuu jinsi tukio lilikuwa, jinsi mswada ulipua na jinsi mkutano ulivyo endelezwa.